Wakati wa furaha huwa napenda kujifurahisha kwa kufanya mambo ya nayonipa utulivu na kuniongeza tabasamu kama kusikiliza muziki ninaupenda ambao hunifanya njisikie huru na kuingia katika hali ya utulivu wa kimawazo. Mara nyingine hupenda kukutana na marafiki au familia, kucheka nao kuzungumza mambo ya kufurahisha na kushiriki matukio ambayo hutengeneza kumbukumbu zuri. Pia napenda kutembea maeneo zenye mandhari mazuri kama bustani, ufukweni au sehemu tulivu lenye hewa safi kwa sababu, hutuliza akili na kunifanya nitafakari uzuri wa maisha. Wakati mungine hujitawaza kwa kutazama filamu nyepesi, kula chakula nina chokipenda, au ujaribu mapishi mapya. Jambo ambalo hunipa hadi za kufuraha na ubunifu. Kuna siku pia napenda kuwa peke yangu, kufikiria kwa utulivu na kuandika mawazo yangu. Kwa sababu husaidia kuimarisha hali yangu ya ndani na kunifanya kuthamini zaidi wakati wa faraja na furaha.